Kazi ya ushirikiano na wengine lazima muwe mna mawasiliano mazuri pia muwe mna muunganiko mzuri baina ya timu hiyo. Hivyo nahakikisha kuwa kuna mawasiliano mazuri pia tunaweza kushirikiana vizuri zaidi. Na kuhakikisha hio kazi inakamilika kwa usahihi na ubora kabisa. Mawasiliano ni jambo la umuhimu sana mawasilano na kuwaongoza wengine kufanya kile ambapo sahihi. Pia kila mmoja ashughulike katika uchapaji kazi. Kufanya kazi kwa bidii. Hapo unaezakamilisha kazi hiyo kwa ushirikiano nzuri na ikafanikiwa zaidi.

Kwa wiki huwa nafua nguo mara moja kwa sababu muda mwingi najikuta nipo na kazi nyingi za kufanya. Kwa hiyo hadi mwisho wa wiki huwa natumia huo muda kufua nguo zangu zote ambazo nimezitumia ndani ya wiki. Hivyo ndio ratiba yangu ya kufua ilivyo huwa sifui mara nyingi zaidi ya mara moja.

Wakati wa jioni huwa naitumia kwaajili ya kupumzika zaidi kwa sababu mchana, asubuhi muda wote wamenipa kwenye kazi ni ya kufanya kazi, kwahivyo ikifika jioni huwa natumia muda wangu zaidi kupumzika na kuweza kupata chakula cha jioni, pia kupitia mtandaoni kuperuzi peruzi hicho ndiyo kitu ambacho naweza nikafanya kwa wakati wa jioni lakini sipendi kutoka jioni kufanya sherehe spendi huwa napenda kutulia numbani zaidi.

Ndio, nafuatilia matukio ya kimataifa. Ni muhimu kujua matukio kimataifa kwa sababu hayo mataifa yana umoja mataifa. Kwa hiyo, tukio lolote ya taifa fulani linaweza ikawa lina madhara katika taifa fulani. Kwa hivyo, napenda kufatilia na kujua dunia ya inaendeleaje, mambo gani yanaendelea. Yeah, napenda kufatilia matukio ya kimataifa.

Huu nakaa hadi saa nne kamili usiku. Huu ndo mda wangu wa mwisho kukaa. Bada hapo huwa na lala usingizi kwa sababu mwili wanaitaje kupumzika. Muda mwingi wa kupumzika ili kusudi kesho inapoanza nisianze na uchovu kwa hio. Huwa najitahidi niwahi kulala ikifika saa nne niweze kuwa nimelala.

Chakula ambacho nakipenda ni ugali, samaki na mrenda hiki ni chakula cha kiasili kabisa kwa upande huu wa Tanzania na Afrika mashariki. Chakula kizuri kina vutia pia kina faida kubwa mwilini. Kwa kuongeza vitamin na virutubisho muhimu katika mwili pia kinaongeza nguvu za kutosha katika mwili. Kwa sababu ugali unaongeza nguvu. Kwa sababu ya wanga uliokuwepo katika ugali ya samaki na protini na mrenda pale unapata vitamini tofauti kabisa kwa hivyo vinaweza kuwezesha katika ukuwaji na ustahimili wa mwili wako.

Tukio la muhiimu zaidi katika maisha yangu ni siku ambayo niliweza kufaulu kidato changu cha nne, nilifaulu vizuli na nilikuwa mtu kwanza katika shure yetu, kwa hiyo ni siku muhimu sana ni kukumbuka ni sikuwa ya pekee zaidi kwangu. Ndio nitaikumbuka mara nyingi, siku zote.

Kwa siku huwa natumia kama saa moja So zaidi ya saa moja mtandao kijamii. Kwa sababu sipendi sana kuwa katika mtandao wa kijamii huwa napenda kujushughuliki na shughuli zingine. Hivyo katika mitandao ya kijamii huwa natumia mda mchache. Zaidi niweze kufanya kazi zingine ambazo zinanikabili.

Tabia ambayo naipenda kwa wengine ni tabia ya upendo na tabia ya kuwathamini wengine. Nikiona watu wengine wanawapenda na kuwajali kuwathamini watu wengine iyo kitu inanivutia sana inaweza ikanifanya niwapende zaidi ya watu ambao wanafanya iyo tabia. Kwaiyo hio ndio tabia yangu pendwa zaidi kuiona kwa watu wengine.

Mchezaji bora wa kikapu kwa upende wangu mimi navutiwa sana Kobe bryant marehemu kwa sasa hatunaye tena. Ni mchezaaji ambaye alikuwa yiko vizuri. Ana umaarufu mkubwa jipatia maarufu mkubwa katika kazi yake hiyo mchezo huo. Alikuwa makini zaidi na pia nimchapa kazi pia nilikuwa navutiwa nayi sana.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema naamka mapema sana saa kumi na moja alfajiri huwa naamka kwa sababu ili siku yako iwe vizuri lazima uwahi kuamka uweze kupanga vitu zako mapema asubuhi na uweze kuiandaa siku yako mapema asubuhi kwa hivyo huwa napenda kuwahi kuamka asubuhi zaidi ili niweze kukamilisha hayo.

Maranyingi weekendi naitumia kupumzika, kutumia mda angu na marafiki na familia. Kupumzika maranyingi naezanikawa mwenyewe au nipo na familia, naongea, kufurai pamoja, kula pamoja, kuangalia television pamoja, au marafiki, tunonanza tukatoka sehemu moja, tukakaa, kwa jilia kupoteza mda kidogo, hivo ndonafotumia weekendi yangu.

Wakati wa jua kali napenda kutulia nisiwe na mizunguko mingi pia kama nipo ndani huwa napenda kutumia kifeni au kiyoyozi kwa ajili ya kupunguza joto ambalo linasababishwa na jua kali nikiwa nipo nje nitavaa nguo nyepesi ambazo zitaweza kupunguza hali ya joto katika mwili wangu.

Napenda zaidi kuwai kwa sababu ya nipunguzia ule msongo wa kufanya vitu kwa haraka haraka. Ukiwai kila kitu utakifanya kwa utaratibu bila kuwa na hali yotyoe ya msukumizo ambayo inaezaka kufanya weo ufanya vitu kwa haraka haraka.

Huwa nafanya kazi kwa umakini na juhudi zaidi ili niweze kukamilisha kazi kwa haraka. Pia ni kutumia muda ule wa kazi kwa umakini pia. Kwa sababu unaweza kawa na kazi halafu muda mchache kwa hiyo lazima utumie muda kwa umakini na ustadi wa juu zaidi ili uweze kukamilisha hiyo kazi kwa muda mfupi.

Na pendelea mahali pa ukimia zaidi kuasababu usehemu kama hizo unaenza kufanya kilitulie, muli upumzike. Na kama kuna kitu unakifanya basi unakifanya kwa usahii zaidi. Kuliko semu ambazo zinakelele, zinafurugu nyingi. Hizo azipendezi kwa upande wangu, huwazizipendi zaidi. Napenda sehemu ambayo imetulia.

Kompyuta huwa naitumia kwa ajili ya majukumu ya kazi zaidi au katika majukumu ya masomo zaidi. Siwezi kutumia kompyuta katika maswala ya kawaida kawaida ya mawasiliano huwa natumia simu kwa jili ya mawasiliano lakini kompyuta ni napoitumia basi inakuwa majukumu ya kazi au majukumu ya masomo.

Kwa kawaida hua nalala masaa saba hadi nane, kwa masa hayo naamini kabisa akili yangu inakuwa imepumzika na imetulia zaidi. Na huo muda ni muda rafiki kabisa kwa ajili ya kupumzisha akili. Ili hata unapoamuka uwe umepumzika kweili akili na kwa bado haina uchovu ule ambao ulikua nao kwa siku la jana.

Makosa nashugurikia kwa kulekebisha. Pindi kosa linapotokea kazini uwa natumia mudaangu wa haraka kabisa kwa jili ya kulekebisha na kugundua tatizo liku hapi ili kila kitu kia za kuenda sawa kama kilifukua mwanzo. Kwa sababu makosa na vyozidi kwea acha ndio anazaidi kuleta matatizo zaidi katika kazi hivyo uwa natumia mdaangu wa haraka kulekebisha.

Ndiyo nimewai kufikilia katika kuanzisha biyashara angu. Ni muhim zaidi kua na biyashara angu hapo mbele kwa sababu itanifanya niweza kuwa hulu zaidi katika kufanya maamuzi na pia kufanya vitu vya maendeleo zaidi katika yu biyashara. Na penda zaidi na nafurai zaidi pali nitakapokamilisha yu ndoto ya kuwa na biyashara angu.

Msimu wa mwaka ambao naupenda zaidi, ni msimu wa mwisho wa mwaka kuanzia mwenzi wa kumi na moja. Msimu huu kidogo kunakuwa kuna hali nzuri katika biashara na mambo tofauti tofauti kuna kuwa kuna kipato kizuri. Kwa hiyo huwa naipenda zaidi kuliko msimu wowote kwasabu katika kipindi hiki kuna kuwa maisha yanakuwa ya hali nzuri zaidi.

Ndiyo napenda kulima bustani, bustani ni pambo zuri katika nyumba, bustani inavutia, inaweka mazingira yanakuwa mazuri. Pia ni sehemu ambayo unatumia kupumzika. Kwa hiyo napenda sana kulima bustani na kwa kikisha bustani inakuwa vizuri na ipo sawa.

Mimi napenda kulala mapema. Kusababu kulala mapema kuneza kufanya akili ipumzike na iwe sawa kabisa. Kwa sababu unapopata mda mlefu wa kulala, mda mzuri wa kulala ndo hapo akili yako inapumzika na mwili unapumzika. Pale utakapoamuka, unakuwa upo vizuri kabisa, upo salama. Auna uchovu wote katika akili yako.

Mimi ni mwanaume hivyo napendelea suruali. Suruali ni vazizi laishima kwa wanaume. Na mala nyingi ni kivaa huwana jionekana nazifu. Kwa hivyo napenda sana kuvaa suruali kama mwanaume. Na hilo ndo pendeleo langu zaidi kuvaa suruali ya.

Napenda kwenda madukani hasa siku za wikendi, siku za mwisho wa wiki, kwa sababu ndo siku mbazo niko huru, sina kazi nyingi za kufanya. Kwa hiyo, muda natumia kwenda kununua vitu ambavyoo vinahitajika kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Siku za wikendi, siku za mwisho wa wiki, huwa nazitumia kwa ajili ya kufanya manunuzi ya muhimu ambayo yanahitajika kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Rangi yangu wa kupendezwa naeza nikasema ni nyeupe au ya buluu hizi ni rangi ambazo zinanivutia zaidi hasa nikivaa mavazi ya rangi hizo au nikitumia vitu vyenye ya rangi yo huwa vinanivutia zaidi na nahisi kupendezwa zaidi katika hizo rangi.

Najihisi furaha, najihisi vizuri kuhusu wasilisho. Kwa sababu wasilisho ni fulsa ya kuelezea kile ambacho wewe unacho. Ni fulsa ya kuonesha nini unacho ni fursa ambayo inaweza ikakutengenezea jambo fulani nzuri mbele kwa hiyo najihisi vizuri kwa sababu naitumia kama fursa kwangu na wala si kama changamoto.

Mchezo ambayo ninayopenda katika olimpiki ni mchezo wa riadha. Huo ni mchezo ambao unanivutia kutazama. Kwa sababu mimi pia napenda kukimbia. Lakini natumia kukimbia kama mazoezi. Lakini katika mchezo wa olimpiki inayonivutia zaidi ni riadha. Napenda yale mashindano pale watu wanaposhindana kukimbia. Riadha. Kwa umbali tofauti tofauti. Inanivutia zaidi.

Ndio, napenda kupanda mlima. Kwa sababu kupanda milima ni kama hali nzuri sana ya kueza kubadilisha hali ya hewa. Kutoka hali ya hewa ya kawaida ambayo tumezoea na hali ya hewa ambayo iko juu ya milima. Pia unapata changa moto mpya ya kuweza kupanda sehemu ambazo zimeinuka juu. Hivyo ni kama mazoezi pia. Na unapata uzoefu mpya. Napenda sana kupanda milima.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni hasa pale wafanyikazi wenzangu wanapokuwa sio wachapa kazi. Pia kuna kuwa kuna shida ya mawasiliano bazi ya wafanya kazi ni ngumu kuwasiliana nao. Kwa sababu wana lugha mbaya kwa hiyo hiyo ndo changamoto kubwa sana. Kwa sababu mtu anapokuwa sio mchapa kazi lazima mtafikia hali ambayo anategea katika kufanya kazi.

Kwa wiki huwana nyoa marambili nywele zangu siitaji ziwe ndefu sana. Kwa hiyo kwa wiki huwa na ziakisha nime nyoa mara mbili huo ndo mda ambao natumia sana kunyoa. Sipendi nywele ndefu sana na sipendi nywele fupi sana. Kwa hiyo na iwe katika hali ya unathifu mda wote ziwe katika alio.

Ndiyo nimewai kufuga mnyama. Tofauti tofauti ikiwemo mnyama kama mbwa. Mbwa tunafuga kwa ajiri ya mambo mengi mengi. Ikiwepo swala la ulinzi. Pia ni kwa sababu tu mnyama ambaye anafugwa nyumbani kwa ajiri ya kumtuza. Pia nafuga. Kwa hiyo napenda sana mbwa kumfuga. Sabu anatumika zaidi kwenye maswala ya ulinzi wa nyumba.

Shilika langu napenda kwa sababu ni watu ambao wanajari mawazo ya kila mtu wanalaisisha zile shuguli zote za ufanya jikazi. Pia maslahi ya kila mtu yanazingatiwa pale lina pokuja swala la kuzingatia maslahi. Kwa hiyo ni shilika zuri na nafurahi sana kuwa nao pa moja.

Napenda sana kunywa chai kuliko kahawa kwa sababu kiutamaduni sisi watu wa Tanzania hatujazoea sana kutumia kahawa, tumezoea kutumia chai. Na mara nyingi ninapo kunywa chai huwaga ni wakati wa asubuhi, sipendi kunywa chai zaidi ya wakati huo. Chai muda ambao naupendelea kunywa ni wakati wa asubuhi huwa napenda kunywa chai na vitafunwa, kadhaa, ikiwemo mkate, au hata keki.

Huwa naipanga wiki yangu ya kazi mapema kabisa. Naipangilia siku zile za mwanzo ikiwepo jumatatu, jumanne na jumatano nisiku ambayo kufanya kazi zote muhimu ngumungumu za hiyo wiki husika. Nizimalize ndani ya hiyo kwa sabu siku ya alhamisi na ijumaa ni siku ambazo nahitaji kufanya kazi nyepesi, za kukamilisha na kufanya fanyia ufuatiliaji wa kazi mbalimbali ambazo tayari nisha zifanya. Kwa hiyo siku za jumatatu jumatanne ama jumatano ndo huwa naitumia katika kufanya kazi ngumu.

Napenda kusoma vitabu vya simulizi za maisha ya watu tofauti taofauti ambao tayalioisha fanikiwa. Hii kwa ajili ya kunipanguvu ya kuendele kupambana na mimi siku moja niweze kufanikiwa na niwezo kufikia hatua ambao wawo waliweza kuifikia. Kwa hiyo hizo ndio aina ya kazi ambazo mina vutiwa nazo. Kusoma vitabu vya aina hio.